Kwa upande wangu, napenda sana kuvaa nguo rahisi lakini nadhifu, unajua zile nguo ambazo hazipigi kelele, lakini zikikukaa vizuri zinaji zungumza zenyewe. Mara nyingi nitachagua shati safi, suruali inayokaa vizuri na viatu vya kawaida lakini vilivyo pangiliwa. Inanipa hali ya kujiamini kama vile nimejiandaa kukutana na siku bila pressure kama mtu anayejiheshimu lakini bado yuko huru kupumua.

Kwa kweli napendelea zaidi mahali pakimya, kuna utulivu fulani unanisaidia kusikia mawazo yangu vizuri, kama vile kukaa jioni, nje, ukiangalia anga bila kelele nyingi, sio kwamba nachukia kelele kabisa, la hasha, kuna nyakati zake, hasa unapokuwa na marafiki, Lakini nikitaka kufikiri kuomba au kujitafakari kidogo kimya hunipa nafasi ya kujikusanya na kujielewa zaidi.

Mandhari moja ambayo bado hurudia akilini ni asubuhi ya mapema kando ya bahari. Jua ikianza kuchomoza taratibu. Upepo wa chumvi ukagusa usoni. Mawimbi yanapiga kwa utulivu. Na kwa mbali unasikia sauti za ndege. Nakumbuka nilisimama tu, kimya nikihisi kama muda umepunguza mwendo. Ilikuwa ni ile hali unajua moyo unatulia bila sababu na unajikuta unavuta pumzi ndefu ukisema maisha bado ni mazuri kweli.

Kwa kazi, ninayoifanya, stadi muhimu zaidi ni kusikiliza kwa makini na kuwasiliana kwa uwazi. Nimejifunza kuwa mara nyingi watu hawahitaji majibu ya haraka. Wanahitaji mtu awaelewe kwanza. Pia nidhamu na uvumilivu ni muhimu. Kwa sababu kuna siku mambo hayaendi kama ulivyo panga. Lakini bado unapaswa kusimama imara. Ni kama safari ndefu, unatembea hatua kwa hatua ukijifunza njiani.

Kwa upande wangu, siendi hospitali mara nyingi sana, kwa kawaida ni mara moja au mara mbili kwa mwaka, hasa kwa ukaguzi wa kawaida au kumsindikiza mtu wa karibu. Nimegundua kadri unavyojijali mapema, unavyokula vizuri na kupumzika, ndivyo safari za hospitali zinavyopungua. Lakini bado huwa naona ni mahali pa muhimu pa kutukumbusha kudhamini afya kabla mambo hayajaharibika.

Ndio, napenda kusoma maoni mtandaoni, hasa pale yanapokuwa ya kweli na enyeheshima kwa Wakati mwingine unakutana na hadithi ndogo za watu uzo efuwao na unajikuta unasema, kumbe siku pe siko peke yangu Kuna maoni yanakuchekesha, mengine yanakufungua macho na mengine yanakufanya ufikirie upya mambo fulani Lakini pia nimejifuza kuchuja Kwa sababu siki lakitu mtandaoni kina paswa kuingia moyoni.

Ndiyo, napenda sana hasa gitaa, siwezi kusema ni mtaalamu, lakini napenda ule wakati wakukaapeke yangu jioni, napiga nyuzi taratibu, nikirudia wimbo ninaoujua. Kuna namna mziki unavyotoa mzigo moyoni, kama mazungumzo bila maneno. Wakati mwingine, nakosea sauti, nacheka mwenyewe, lakini hapo ndipo, raha yake ilipo.

Kwa kweli napenda vitu vya kawaida sana nikiwa na marafiki. Kukaa tuu, tukizungumza, tukicheka, labda tukinywa chai au kahawa. Hizo ndizo nyakati nazothamini. Wakati mwingine tunatembea bila haraka au tunatazama mechi na kubishana kwa utani. Kinachonigusa zaidi ni ile hisia ya kuwa uhuru kusema chochote kujua unabadilika vile ulivyo bila kujifanya.

Weekendi kwangu huwa ni ya kupunguza mwendo kidogo. Mara nyingi napenda kuamuka bila alamu. Nipike kufungua kinywa taratibu, nikisikiliza muziki au radio, nikipata nafasi, natembelea rafiki au familia, tuzungumze mambo ya kawaida. Kuna siku naenda matembezini pekee yangu nikitafakari wiki iliopita ni muda wa kujirudisha sawa kabla ya pilka pilka za wiki mpya kwanza.

Nikifikiria wakati mkuu wa mpira wa besiboli, huwa naona ni ile kipindi ya ambacho mchezo unamuka kweli, kuanzia majira ya joto kuelekea mwisho wa mwaka, viwanja vinajaa, sauti na mashabiki, zinachanganyika na harufu ya chakula, na kila mechi inahisi kuwa na uzito wake, nakumbuka kukaa nikitazama, nikivutwa na subira ya mchezo wenyewe. Ule mvutano wa taratibu, unao kufundisha kuwa si kila ushindi huja kwa haraka.

Rangi ninayoipenda zaidi ni ya buluu. Kuna utulivu fulani inanipa. Kama kuangalia anga au bahari ukiwa kimya, nikivaa au nikiona karibu yangu. Nahisi akili inatulia mawazo yanapungua kasi. Labda ni kwa sababu inanifanya nikumbuke nyakati za kutafakari. Zile muda unapokea peke yako na kujisikia uko sawa na ulipo.

Ndiyo, wazo hilo limewahi kunipitia mara kadhaa. Kuna wakati nilikuwa nakaa nikijuliza. Vipi kama nijaribu kitu changu mwenyewe. Ile hamu ya kujitegemea kufanya kitu kinachotoka moyoni. Ilikuwa inanivutia sana. Lakini pia nilihisi hofu kidogo, ile ya kutokujua itakuwaje kesho. Hata hivyo, bado naamini kila mtu huwa na wazo moja moyoni, linalosubiri ujasiri wa kulitoa nje.

Kwa kweli napenda sana keki ya ndizi, hasa ile inayotengenezwa nyumbani. Kuna harufu fulani ya ndizi zilizoiva na mdalasini kidogo inayonikumbusha jioni za jumapili. Watu wakikaa pamoja wakicheka pole pole, si keki ya fahari sana, lakini ina faraja moyoni. Kama vile hadithi nzuri inayosimuliwa bila haraka, unapokula kipande kimoja, unahisi tu umetulia.

Kwa upande wangu na linda faraga yangu kwa kuwa muangalifu sana na ninachoshiriki. Kuna mambo siweki hadharani, hasa yale ya familia au hisia ya zandani. Kwa sababu sikila mtu anahitajika kuyajua. Pia napenda kufikiria marambili kabla ya kubofya au kujibu kitu mtandaoni. Kama vile unavyofunga mlango kabla ya kulala na tabia tu ya kujilinda na kujiheshimu.

Mimi huboresha michakato ya kazi kwa kuanza kutazama hatua moja baada ya nyingine kama mtu akiangalia ramani kabla ya safari Nikitambua sehemu zinazoweza kuchukua muda mrefu au kufanya kazi kuwa ngumu najaribu kupata njia rahisi zaidi au kupanga sana zana na rasimali mapema Pia napenda kuuliza maoni ya wenzangu kwa sababu mara nyingi wanakumbusha njia ambazo sikuzijua na hivyo kazi inakuwa bora na yenye utulivu zaidi.

Ninakumbuka wakati moja nilipokuwa mdogo sana, jioni moja nyumbani kwa babu na bibi. Gali la upepo lilikuwa linapita kwenye dirisha la kufanya mlango kugeuka kwa sauti ya gafla. Na gafla nilisikiza kelele ndogo za kusumbua, nikatisha pumzi kwa muda. Hata leo, mara nyingine nikisikia upepo ule, kumbukumbu hiyo inarudi kidogo moyoni. Lakini pia imenifundisha kuwa hofu mara nyingi kuja kutokana na kutokujua.

Ndiyo, niliwahi kujaribu sushi, mara moja, nilipokuwa na rafiki japani, kwanza nilihisi hofu kidogo kwa sababu sika waida yangu kula samaki gafi, lakini nilipo jaribu kipande cha kwanza, kilikuwa kama mradi waladha, kiko romeo kidogo, chumvi kidogo, na harufu ya bahari ilio changanywa na mchanganyiko wa mchuzi wa soya, ili nifanya ni kumbuke kuwa mara nyingine thamani ipokatika kujaribu mambo mapya Hata kama moyo unaogopa kidogo.

Ndio, najaribu kugawanya takazangu kadri ni wezavyo. Kwa mfano, napanga mabegi tofauti kwa plastiki, karatasi na mabaki ya chakula. Si kila wakati inakua rahisi, hasa pale nilipo chache za mda, lakini nataka kuzingatia mazingira. Wakati mwingine napenda kufikiria kuwa hatua ndogo kama hiyo inaweza kusaidia mtu mwingine au hata wanyama ambao wanatafuta chakula au nyenzo.

Kwa ujumla na tumia simu yangu, kama chombo cha kunisaidia, si kunitawala, na angalia ujumbe wa kupiga simu kwa watu wakaribu, hasa familia na marafiki, pia huitumia kusoma habari kidogo au kusikiliza muziki nikiwa safarini, lakini nikihisi imenichosha na iweka mbali kwa muda, kwa sababu napenda kuka present na kile kinachoendelea mbele yangu.

Mara nyingi napata habari kutoka kwenye vyanzo vya kuaminika, kama gazeti la mtandaoni au televisheni ya habari, lakini pia napenda kusikiliza watu wanapo shirikiana uzoefu wao wamoja kwa moja, kwa sababu maranyingi unasikia mambo ambayo ya na hayajaandikwa mahali popote. Kwa hivyo ni mchanganyiko wa kusoma, kusikiliza na kutazama kilicho halisi kinachotokea kila siku.

Ndiyo, nimesha wahi kwenda kwenye maonyesho ya sanaa na ilikuwa uzoefu wakuvutia sana. Na kumbuka kuangalia picha na michoro, nikijaribu kuelewa hadithi kila msanii alio ijenga kwa rangi na mwanga. Kulikuwa na utulivu na msisimuko pamoja, unajua kama kuwa katikati ya dunia nyingine kwa mda mfupi. Mara nyingine nikitizama kazi fulani, nilihisi kama inazungumza moja kwa moja na moyo wangu.

Zoe zuri nililo lijenga ni kuandika diary kila jioni, hata kama ni mistari michache tu, kila nikifanya hivyo, inanifanya nizunguke mawazo yangu, nielewe hisia zangu, na kuwanza siku mpia kwa utulivu. Kwa kweli mara nyingine huwa ni kama ninaongea na rafiki kwa karibu mtu anayeweza kunisikiliza bila kukosoa na hiyo tabia imenisaidia sana kuwa mtulivu na mwenye utulivu wa ndani.

Ndiyo, ningeweza kusema ni nakipengele cha ubunifu. Mara nyingi napenda kutafuta njia za kipekee za kufanya mambo ya kawaida kama kupanga siku na kushugulikia changamoto. Kwa mfano, napenda kuunda suluhisho ndogo na kuokoa muda au hata mambo madogo ya burudani nyumbani. Ubunifu kwangu silazima uwe mkubwa sana, lakini ni kile kinachofanya maisha kuwa ya rangi kidogo na furaha ya kutegemea akili yako.

Ndiyo, napenda kula popcorn. Hasa zile zinazo tengenezwa nyumbani. Kuna ile sauti ya punje, zikilipuka taratibu, halafu harufu inajaza nyumba. Inakufanya unatabasamu bila kujua. Napenda kuzila nikiwa nimetulia, labda nikiangalia filamu au nikizungumza na mtu wakaribu. Ni chakula sarahisi, lakini kinafuraha yake ya kipekee kabisa.

Kwa kweli, napenda zaidi kutazama michezo, hasa nikiwa na watu wengine, kuna furaha ya pamoja, kushangilia, kubishana kidogo, hata kucheka pale timu inapokosea. Nimewahi pia kucheza michezo kwa burudani tu, si kwa ushindani, na hapo ndipo, ninaifurahia zaidi. Kwangu, michezo ni kuhusu kuunganisha watu wa kuachilia mawazo, si kushinda tu.

Kukamilisha kazi kwa wakati, mimi hua napanga kwanza kila hatua kidogo kidogo, napanga vipa umbele, nikigawa kazi kubwa kuwa sehemu ndogo zinazoweza kushugulikiwa kwa urahisi. Pia ninajitahidi kuepuka usumbufu kama vile simu au ujumbe zisizohitajika. Mara nyingi nakagua kazi ni kiwa karibu kuimaliza kwa hakikisha kila kitu kikosawa na hilo li na nisaidia kumaliza kwa wakati na kwa utulivu.

Napendelea mazingira ya kazi tulivu na yenye mwanga wa kutosha, si yenye kelele nyingi. Nafurahia pale ambapo wenzangu wanashirikiana kwa heshima na kila mtu anajua nafasi yake. Hali kama hiyo inafanya akili iwe wazi, mawazo yachangamke na kazi ikafanyika kwa urahisi zaidi. Kwa kweli, wakati mwingine hata muziki mdogo wa mandhari unaweza kuongeza furaha na utulivu kazini.

Mimi kwa kawaida najihisi kidogo kuwa na msisimuko na hofu pale ninapokuwa na wasilisho. Kuna ile hali ya moyo kupiga kidogo haraka lakini pia kuna furaha ya kushirihikisha mawazo yangu na wengine. Mara nyingi na kusanya nguvu kidogo nikapumzika kisha nikaona na fursa ya kuzungumza kwa uazi na kuleta tamani kwa wenzangu. Hiyo na mchanganyiko wa hofu na msisimuko ni sehemu ya uzoefu mzuri.

Kueka afya yangu nzuri na panga lishe nzuri kula matunda na mboga kadri niwezavyo na kujaribu kupunguza vyakula venye mafuta mengi. Pia nafanya mazoezi mara kwa mara hata ikiwa ni matembezi madogo asubui au jioni. Pia napumzika kwa kutosha na kuhakikisha akili na moyo wangu vinaenda sawa kwa sababu afya si tu mwili ni mchanganyiko wa kila kitu.

Mimi napenda kufanya kazi zaidi ya asubuhi hasa wakati jua bado halijachomoza sana hapo akili iko safi, moyo umekaa tulivu na mawazo yanaenda kwa urahisi wakati mwingine jioni pia napata nguvu lakini ya asubuhi ni kama kuwanza safari mpya kila siku na kila hatua inakua wazi zaidi na yenye mwendo mzuri.

Wakati wa mapumziko kazini, mara nyingi nakaa kidogo tu nikipumzika na kuwandoa mawazo ya kazi. Ni kinyo kikombe cha chai au maji baridi au kusikiliza sauti za wenzangu wanaposema jambo la kawaida. Wakati mwingine, nacheka kidogo na wenzangu au kuchukua dakika chache kutembea ndani ya ofisi. Hiyo inanikumbusha kuwa hata wakati mfupi wa kupumzika unaweza kurejesha nguvu na moyo.

Mboga ninazopenda zaidi ni spinachi na sukuma wiki. Napenda jinsi zinavyo kuwa na ladha kidogo chungu, lakini ukiweza kuzipika vizuri na viungo sahihi zinakuwa tamu sana. Pia napenda jinsi zinavyonipa nguvu na moyo wa kufanya kazi baada ya chakula, na kunikumbusha chakula cha nyumbani, kilicho tulivu lakini chenye ladha ya ajabu.

Mazoezi yangu ya kila siku ni mchanganyiko wakua makini na mwili yangu bila kulazimisha sana. Kila asubuhi mara nyingi na kimbia kidogo au kufanya mazoezi ya nyumbani kwa kuchukua pumzi kwa kina na kutanua misuli. Mara nyingine ni matembezi madogo nikisikiliza sauti za dunia karibu nami si mara zote ni ndefu lakini kila kipande kinani saidia mwili na akili kuwa tayari kwa siku nzima.

Ndio, napenda kuimba, ingawa si kwa sauti kubwa sana, mara nyingi naimba nikiwa peke yangu, labda nikiwa nyumbani au njiani, nikiruhusu wimbo unibebe tu. Kuna wakati sauti haitoki vizuri, lakini haijalishi, kwa sababu kuimba hunisaidia kutoa hisia zilizoficha moyoni, na kama kuzungumza na nafsi yangu kwa njia laini na ya faraja.

Mimi napenda kusherehekea mwaka mpya kwa utulivu zaidi, si kwa kelele nyingi. Mara nyingi nakaa na familia au marafiki wa karibu. Tukila chakula kidogo, tukicheka na kuzungumza kuhusu mwaka uliopita na matarajio ya mwaka mpya. Wakati wakupiga saa kumi na mbili usiku, mara nyingi nakuwa nikitafakari kidogo. Nikijua kuwa ni nafasi ya kuanza upya na kueka malengo mapya kwa utulivu.

Ndiyo, ninawafahamu majirani zangu wa kiasi fulani. Sio kila moja kwa undani, lakini tunajishugulisha kidogo, tukisaidiana pale panapohitajika. Mara nyingine tunakaa tu chini ya kivuli cha mti, tukizungumza kuhusu maisha ya kila siku, au kupeana tabasamu wakati tunapopita. Hiyo inafanya hali ya jirani kuwa ya furaha na salama na unajua kuna mtu karibu anakuangalia kwa jicho la kirafiki.

Kwa kawaida, naoga mara moja kwa siku. Mara nyingi ya subuhi. Inanisaidia kuanza siku nikiwa najisikia msafi na mwenye nguvu. Lakini kama siku imekuwa na jua kali sana au nimefanya shughuli nyingi naweza kuoga tena jioni, kuoga kwangu ni zaidi ya kusafisha mwili, ni muda wa kutulia na kujirudisha sawa.

Napendelea zaidi suruwali na hisi inanipa uhuru wa kusogea bila kufikiria sana iwe ya kazini au nikitembea tu. Kuna siku nataka kujisikia huru na imara na suruwali inanipa hisi ya hiyo. Pia ni rahisi kuichanganya na mavazi mengine. Kwa hiyo inanifanya nijisikie nipo tayari kwa lolote litakalokuja siku hiyo.

Ndiyo, napenda kupaka rangi kuliko kuchora kwa undani. Kuna utulivu fulani unapochagua rangi na kuziacha zikae tu. Bila kufikiria sana kama ni sahihi au la, mara nyingi nafanya hivyo ni kiwa nataka kupumzisha akili labda jioni kimya. Inanifanya nijisikie kama narudisha hisia moyoni polepole bila maneno mengi.

Wakati ni napojihisi wasiwasi mara nyingi naka kimya kidogo na kupumzika. Na pumua kwa kina nikijaribu kutafuta sababu halisi ya wasiwasi huo badala ya kuikimbia. Mara nyingine niandike mawazo yangu au nionekane na rafiki wa kuaminika kuzungumza nae. Hii inasaidia kupunguza hofu kidogo kidogo na kurudisha akili na moyo kwenye hali ya utulivu.

Nakumbuka utoto wangu pale nilipokuwa nikipanda miti na marafiki wa jirani jioni za jumapili. Tulicheka sana tukicheza michezo ya kawaida, tukijaribu kuigiza hadithi zetu zenye furaha na woga kidogo. Kuna harufu ya udongo na majani iliyobaki moyoni mwangu hadi leo. Na mara nyingine nikikumbuka ile furaha nahisi inanifanya nitabasamu bila sababu yoyote. Utoto kwa kweli ulikuwa na nguvu ya ajabu ya kurudisha furaha ya kweli.

Kwa kawaida napenda kuenda sinema mara chache, labda mara moja au mbili kwa mwezi. Si lazima iwe kila wakati, lakini napenda ile hali ya kuingia kwenye ukumbi wenye giza, harufu ya popcorn na kusahau dunia kwa muda. Nikitoka mara nyingi hubaki nikifikiria filamu hata njiani kurudi nyumbani.

Mchezo, ninaoupenda sana katika olimpiki ni mbio za masafa marefu, hasa marathon. Kuna kitu kinanigusa, unapuwaona wakimbiaji wakikipambana na uchovu. Jua na mawazo yao wenyewe. Kila hatua inaonekana kama mazungumzo ya ndani, kuamua kuendelea hata pale nguvu zinapokaribia kuisha inanikumbusha maisha kwamba ushindi mara nyingi ni kuvumilia tu hadimwisho.

Mimi huhifadhi pesa kwa kupanga bajeti kwanza. Nikijua nikiasi gani cha kutumia na nikiasi gani cha kueka akiba. Mara nyingi napeleka sehemu ndogo kila mwezi kwenye akaunti ya akiba, hata kama si kubwa sana. Pia najaribu kuepuka ununuzi wa haraka au wahisia. Nikikumbuka kwamba kila pesa inayohifadhiwa ni hatua kidogo kuelekea malengo makubwa ya badaye.

Mjiwangu wa kuzaliwa ni mdogo lakini wenye uzuri wa ajabu, na kumbuka jioni nilipokuwa mdogo, ukumbi wa shule ukifungwa, tunakimbia mitaa kwa michezo na marafiki, kuna mtaani ambapo jua linapochomoza, unapata harufu ya chapati za asubuhi na sauti za wanyama wa nyumbani. Hapo kila mtu anajua kila mmoja na inga wa muda umeendelea kumbu kumbu hizo zinabaki moyoni kama picha za furaha ya utotoni.

Ndivyo, mara nyingi na vasa hasa asubuhi kabla ya kuanza kazi, si kwa sababu ni lazimatu, lakini pia inanisaidia kupanga muda wangu wa kunipa hisia, utulivu na utayari. Wakati mwngine nikiwa nyumbani naivua kidogo, lakini siku nyingi. Inakuwa kama rafiki mdogo anaye nikumbusha lini ni wakati wahatua inayofuata.

Leo katika eneo la Thika Kiambu, Kenya, hali ya hewa ni jua kuchomoza polepole na baadhi ya mawingu na joto la wastani liko karibu nyenzi 27 hadi 29 kabla ya mchana. Utabiri, unaonyesha kuwa siku nzima itakua na mchanganyiko wa jua na mawingu bila mvua kubwa maranyingi. Jioni joto linatarajiwa kushuka hadi nyuzi kumi na tano au karibu nayo na kwa ujumla ni siku yenye anga safi na hali ya kawaida ya joto kwa eneo hili.

Mimi napanga kazi zangu kwa kuanza na kuorodesha kila jambo linalohitajika kufanyika siku hiyo, kisha nagawa kila jambo kulingana na umuhimu na muda unaohitajika, nikianza na kazi zinazohitaji nguvu zaidi au akili safi. Mara nyingine napanga vipindi vidogo vya mapumziko ili kutochoka Pia, huangalia mara kwa mara mpangilio huo Nikibadilisha kidogo kama mambo mapya yanajitokeza ili kila kitu kimalizike kwa utulivu na wakati wakati.

Malengo yangu kazini ni kuona kazi yangu inamaana kwa wengine, siotu kwangu mimi, ningependa kuunda mazingira ambapo wenzangu wanajisikia kuungana na kushirikiana kwa urahisi, na pia kuona matokeo ya kazi yangu ya kileta tofauti kidogo katika maisha ya watu. Pia nataka kuendelea kujifunza kila siku, kuongeza ujuzi wangu na kufikia hatua ya kuwa na ushawishi mzuri katika timu na jamii ya ujumla.

Ndiyo mara nyingi navaa miwani hasa pale ni kipashwa kusoma au kutumia kompyuta kwa muda mrefu inanisaidia kulinda macho na kunipa utulivu wakati wa kazi ma pia mara nyingine huwa sehemu ya mtindo kidogo ikinipa hisia ya utayari na uwangalifu kama kujiandaa kwa kila kitu kinachokuja siku hiyo.

Mchezaji bora wa mpira wakikapu ninaye mpenda ni Lebron James. Sio tu kwa sababu ya uwezo wake mkubwa uwanjani, bali pia kwa moyo wake wa kuongoza na kuhimiza wenzake. Na kumbuka mara kadhaa alipo onyesha uvumilivu na ujasiri, hata paletimu ilikuwa ikikosa. Bado alisimama kuongoza kwa mfano. Ana nikumbusha kwa ubora sio tu katika kipaji Bali pia katika jinsi unavyo tumia kipaji hicho kuwasaidia wengine.

Wakati umeme unapokatika, mara nyingi na kakimya kidogo na kupumzika, mara nyingine na panda, kitabu au nikangalie mandari ya nje, ni kijaribu kutumia muda huo kwa utulivu badala ya haraka. Wakati mwingine ni ungana na familia au marafiki, tukicheka au kuzungumza na hilo linafanya ni sahau giza na kuboresha moyo kwa njia ya kipekee.

Wakati wa mgogoro na mtu, kwanza napumzika kidogo na kujaribu kutuliza hisia zangu. Sijaribu kuzungumza mara moja kwa hasira, bali nasikiliza upande wa pili ili kuelewa sababu zao. Kisha nashirikiana kwa utulivu, nikitafuta suluhisho ambalo linawiana na wote. Mara nyingine niandike mawazo yangu kwanza, ili nijue ni maneno gani ya kutumia bila kuleta tatizo zaidi. Hii inanisaidia kurekebisha hali bila kuharibu uhusiano.

Zawadi nzuri zaidi niliopewa ni kitabu kilicho andikwa na rafiki yangu karibu sana. Siyo tu kwa sababu cha tamani chake, bali kwa sababu kilionyesha kwamba alijua kile ningependa na kuzingatia mapenzi yangu. Nilipo kipokea nilihisi furaha na mshikamano wa kweli na maranyingi nikikumbuka inanifanya nitabasamu na kukumbuka urafiki huo kwa joto.

Ndio, napenda kucheza ngoma, hasa pale muziki unapogusa moyo, si lazima iwe kwa ustadi mkubwa, mara nyingi ni kuachia mwili ufuate midundo tu. Kuna wakati unacheza na kusahau mawazo yote, unacheka mwenyewe na hapo ndipo najihisi huru kabisa, kwangu ngoma ni kama lugha ya furaha isiyo hitaji maneno.

Harufu ninayoipenda zaidi ni ile ya unga, wa mahindi ukichomwa moto nyumbani. Inanifanya nikumbuke jioni za utotoni, watu wakikusanyika karibu jikoni, wakicheka kidogo na kuzungumza. Kuna utulivu na faraja ndani yake, unakufanya ujisikie umekaa nyumbani, huru na tayari kukabiliana na mambo madogo ya maisha kwa tabasamu.

Chumba ni nacho kipenda zaidi nyumbani ni sebule. Kuna muanga wa asili unaoingia asubuhi na hewa inahisi huru kabisa. Mara nyingi nakaa hapo jioni nikitulia baada ya siku ndefu. Labda nikiwa na muziki wa taratibu au mazungumzo mepesi. Ni chumba, kinacho nifanya, nijisikie, niko salama, nimepumzika, na niko mahali panaponijua.

Ninashiriki katika jamii yangu kwa njia ndogo ndogo lakini za maana. Mara nyingi ni kusaidia pale panapohitajika kama kushiriki shughuli za usafi au kuchangia mawazo kwenye mikutano ya kijirani. Pia napenda kusikiliza watu kwa sababu wakati mwingine kutoa muda na sikio ni msaada mkubwa kuliko kitu chochote. Inanifanya nijiskie sehemu ya kitu kikubwa kuliko mimi mwenyewe.

Kujiandaa kwa mkutano kwanza nakagua agenda na mawazo yangu nikijua ni mambo gani muhimu kuzungumza. Kisha nakuza akili na moyo mara nyingine nikichukua dakika chache kupumzika au kunywa maji ili niwe mtulivu. Pia napanga nyenzo muhimu kama karatasi au kompyuta ili kila kitu kiwe tayari hapo ninapoingia mkutano najihisi tayari na mazungumzo yanaenda kwa utulivu na uthabiti.

Hapana, kwa sasa siishi pale nilipozaliwa, nilihama baada ya muda, kwa sehemu ya kukua na kutafuta njia yangu mwenyewe, lakini bado mahali pale pananafasi ya pekee moyoni muangu. Kila nikirudi nahisi kama nafsi inatulia, nikikumbushwa nilipotoka na kwanini ninaendelea kusonga mbele.

Mara nyingi mchana nakula chakula cha kawaida lakini kenye lishe kama wali au ugali pamoja na mboga na kipande kidogo cha nyama au samaki. Sio kitu cha kifahari sana lakini kinanikikisha niko imara na naweza kuendelea na kazi bila kuchoka. Mara nyingine nakunywa kikombe cha chai au maji baada ya chakula inanikumbusha furaha ndogo za nyumbani.

Mara nyingi natumia programu zinazohusiana na kazi za mawasiliano. Kwa mfano ninapenda kutumia programu za maandiko na kupanga kazi kama zile za kuandika au kuunda orodha ya majukumu. Pia napenda kutumia programu za ujumbe na simu ili kuwasiliana na familia na wenzangu. Mara nyingine ni muziki au 'podcast'. Ni kusaidia kupumzika au kupata mawazo mapya wakati wa kazi.

Ndio, nahifadhi kitu cha thamani sana kwangu. Si kwa bei yake mbali kwa maana yake. Ni kitu kidogo kinacho nikumbusha mtu muhimu na safari niliyopita. Kipo mahali salama, lakini zaidi kiko moyoni. Kila nikikiona nahisi nguvu na shukrani kama kumbusho la wapi limetoka na kwanini naendelea kusonga mbele.

Kwa kweli, napenda kununua vitabu zaidi, kila ninapoona kitabu kipya, ninahisi kama ninajinunulia safari ndogo ya akili, haijalishi ni cha hadithi au cha kujifunza. Napenda ile hisia ya kukifungua na kuingia kwenye mawazo ya mtu mwingine. Ni ununuzi unaonipa furaha ya muda mrefu, hata baada ya pesa kuisha.

Siku ya leo, wazo zuri kwangu ni kuanza kwa utulivu kila jambo ninalofanya. Badala ya kukimbia haraka kuchukua dakika chache kupanga mawazo na kuweka vipaombele, hii inaweza kuwa kwa kazi, mazungumzo, au hata mapumziko madogo. Nafikiri mara nyingi ni hatua ndogo kama hizi zinazofanya siku kuwa yenye maana na akili iwe safi zaidi.

Kinachonipa motisha kazini ni kuona matokeo madogo ya kile ni nachofanya. Hasa pale ni napo gusa maisha ya wengine kwa namna flani. Pia napenda pale wenzangu wanapo shirikiana kwa heshima na mshikamano na mara nyingine ni changamoto ndogo zinazo nifanya ni tegemea akili zangu. Hiyo mchanganyiko wa matokeo na mshikamano hufanya ni jisikie tayari kuendelea bila kuchoka.

Uzoefu wa kazi ulionifundisha zaidi ni palenilipo paswa kushughulikia changamoto kwa muda mfupi na rasilimali chache. Nilijifunza kuwa uvumilivu, kupanga kwa umakini na kusikiliza wengine ni muhimu zaidi ya haraka haraka. Hilo limenifundisha si tu kushughullikia kazi bali pia kuunda njia bora ya kushirikiana na wenzangu na kufanya kila hatua kuwa yenye maana.

Mtu alienifundisha jambo muhimu zaidi ni bibi yangu. Alinifundisha umuhimu wa uvumilivu na kuzingatia kila kitu kidogo kidogo. Nakumbuka jinsi alivyokuwa akinielezea kwa mfano wa maisha yake. Akinitia moyo kushirikiana na wengine na kuwa makini kwa kila uamuzi. Hadi leo, mafundisho yake yananisaidia kufanya mambo kwa utulivu na busara. Kama ningekua nikizungumza nae kila siku.

Mafanikio ni nayo thamini zaidi kazini ni pale nilipo kamilisha mradi mgumu kwa usahihi na kwa wakati na kuona matokeo yake ya kisaidia wenzangu au timu nzima. Sio tukuhusu kupata sifa bali furaha ya ndani ya kuona jitihada zangu zikileta matokeo halisi. Mara nyingine ni kikumbuka siku hizo inanifanya nijivunie na kunipa motisha kuendelea kufanya kazi kwa bidii.

Napendelea zaidi kula ugali. Kuna kitu cha kuridhisha sana unapokula ugali ukiwa moto na mboga au kitoweo pembeni. Inanifanya nijisikie nimeshiba kweli. Kama mwili umeweka mizizi. Pia inanirudisha nyumbani kiakili kwenye meza ya familia, mazungumzo ya polepole na ile ya hali ya kuwa pamoja bila haraka. Ugali kwangu si chakula tu, ni hisia.

Ndiyo, napenda kupika. Hasapale, ninapokuwa sina haraka. Kuna furaha ya kukata viungo taratibu, kunusa harufu, zisizo changanyika na kusubiri chakula kikiiva pole pole. Maranyingi napika ni kikumbuka nilivyo fundishwa nyumbani kwa majaribio madogo. Hata kama chakula hakitoki kamilifu, mchakato wenyewe hunipa utulivu na kuridhika.

Ninaishi mahali tulivu na pana miti na mabustani madogo karibu. Si mji mkubwa sana, lakini kuna mwanga wa jua na hewa safi inayofanya pumzi zikufurahia. Wakati mwingine nakaa nje, nikitizama watoto wakicheza au majirani wakizungumza kidogo. Na hiyo inanifanya nihisi salama na sehemu ya kitu kikubwa kuliko mimi. Ni mahali ambapo akili inapata utulivu na moyo unakaa kimya.

Hekima niliyo jifunza zaidi katika maisha ni kuwa, uvumilivu ni subira hubeba matunda makubwa. Mara nyingi nilijaribu kufanya mambo kwa haraka ni kashindwa, lakini nikijaribu tena kwa utulivu na mipango matokeo ya likuwa bora zaidi. Hii imenifundisha pia kusikiliza wengine, kuelewa mawazo yao na kuchukua muda wa kufikiria kabla ya kuchukua hatua jambo linaloongeza amani. Na busara maishani.

Napenda kuwa mahali palipo tulivu, penye hewa safi na nafasi ya kupumua kiakili. Si lazima pawe pazuri sana, lakini pawe na amani, labda miti au mwanga wa asili. Mahali ambapo, unaweza kusikia mawazo yako bila kelele nyingi. Ukaweza kukaa kimia au kuzungumza kwa sauti ya kawaida. Hapo ndipo na jihisi niko sawa kabisa.

Asubuhi hii nilianza kwa kuamka taratibu, nikapumua kwa kina na kufikiria mipango ya siku. Kisha nilikunywa kikombe cha chai na kula kifungua kinywa kidogo, nikitazama mwanga au jua ukichomoza. Baada ya hapo, nilipanga kazi zangu kidogo, nikihakikisha nipo tayari kuanza siku kwa utulivu na nguvu.

Kupunguza matumizi ya plastiki, mara nyingi hutumia begi za kitambaa badala ya plastiki pale ninapununua. Pia ninahitaji kutumia vyombo vya chuma au glaass nyumbani badala ya plastiki zinazo tumika mara moja. Mara nyingine na pima nibidhaa zipi zinahitaji kweli plastiki na kujaribu kuziacha zisizo hitajika. Hii inanifanya nihisi, ninafanya kidogo lakini chenye maana kwa mazingira.

Najisomea habari mtandaoni kwa kuenda kwenye tovuti za habari na programu zinazoleta taarifa kwa urahisi. Kwa mfano, napenda kusoma tuko.co.ke kwa habari za Kenya na kimataifa. Kwani imekua maarufu sana kwa wasomaji wengi nchini Kenya, pia mara nyingi kupitia tovuti kubwa kama BBC News online. Ili kupata habari za ulimwengu zilizo imara na mpya. Hivyo, ni natumia pia vyanzo vingine mtandaoni venevyo kusanya habari kutoka kwa viombo vingi ili niwe na wigo mpana wakile kinachoendelea duniani.

Nina mahusiano mazuri na wazee wangu, hasa kwa heshima na ushauri. Mara nyingi niwatafute pale ninapohitaji ushauri au kuelewa jambo fulani na huwa wananikumbusha mambo muhimu maishani. Sio kuwa kila mara tunapendana, lakini kuna heshima ya pamoja na uelewo wa muda. Kila nikikumbuka nyakati tulizotumia pamoja, ninajisikia, kutulia na kushukuru kwa kuwa sehemu ya historia yao na familia yangu.

Kwa kweli, kifaa ambacho ningependa ugumu kuishi bila nisimu yangu. Siyo kwa sababu ya mitandao tu, bali kwa mawasiliano na watu ninao wajali. Kuna wakati unapohitaji kusikia sauti ya mtu, wakaribu au kutuma ujumbe mfupi wa faraja. Pia hunisaidia kupanga siku, kusikiliza muziki na kujihisi nimeunganishwa na hata nikiwa peke yangu.

Ni kipotaka kustarehe mara nyingi na punguza mwendo kabisa na weza kukaa kimya ni kisikiliza muziki wa taratibu au sauti za mazingira ya nje. Wakati mwingine ni kutengeneza chai, kukaa chini na kuacha mawazo ya tiririke bila kuyasukuma. Huo muda hunirudisha ndani yangu kama kupumua upya baada ya siku ndefu.

Ningemshauri mtu anayeanza kazi, apange muda wake kwa busara na kujua kipaumbele cha kila jambo. Pia ni muhimu kuuliza maswali, kusikiliza wenzake na kujifunza kutokana na uzoefu wao. Heshima na uvumilivu pia ni muhimu, kazi mpya mara nyingi huleta changamoto, lakini mtazamo mzuri na nidhamu mtu anaweza kujenga msingi mzuri na kufanikisha kila hatua.

Chumba changu chakulala ni kilicho tulivu na kilicho na mwanga wa asili unao ingia polepole asubuhi. Kuna kitanda kilicho pambwa kwa urahisi na pali na mwangaza mdogo wa jioni unapokua unataka kupumzika. Mara nyingi na kaa hapo ni kisoma kitabu cha kufikiria mambo mengi ya siku. Chumba hicho kinanifanya nijisikie salama, kimia na tayari kwa usingizi mzuri usiku mzima.

Ninahimiza ushirikiano katika timu kwa kuwasikiliza wenzangu kwa makini na kuthamini mawazo yao. Mara nyingine nakumbusha kila mmoja umuhimu wa kushirikiana badala ya kufanya kazi kila kitu peke yake. Pia napenda kusherehekea mafanikio madogo pamoja. Hata pale kazi ni ndogo. Ili kila mtu ahisi thamani yake. Njia hizi kusaidia timu kuwa na mshikamano na kufanya kazi kwa utulivu zaidi.

Somo nililolipenda zaidi shuleni ni kiswahili. Sio tu kwa sababu cha maneno na hadithi. Bali, pia kwa sababu, kilinifundisha jinsi ya kuelezea mawazo yangu kwa ufasaha. Napenda jinsi walimu walivyotufundisha kwa mifano ya maisha kila siku. Akitufanya tuone maana ya kila sentensi. Hadi leo, somo hilo lilinisaidia kuandika na kuzungumza kwa ujasiri.

Ndiyo, napenda sana asali, kuna utamu wake wa asili unawohisi tofauti kabisa. Sio waharaka bali wapolepole, unawaka mdomoni. Maranyingi naipenda kwenye chai au kidogo tuu kwenye mkate asubuhi. Inanifanya nikumbuke nyakati za nyumbani, ambapo vitu rahisi vilikuwa vinaotosha kuleta furaha na utulivu.

Napenda kusherehekea siku kuu kwa utulivu kidogo, si kelele nyingi, mara nyingi nakaa na familia au marafiki wa karibu, tukila chakula kidogo, kucheka na kushiriki hadithi au kumbukumbu nzuri. Wakati mwingine niandaa mapumziko madogo nikifurahia jioni au asubuhi kwa utulivu. Kwa kweli kusherehekea sikukuu kwangu ni zaidi ya ku ya sherehe na nafasi ya kushukuru na kuongana na wengine.

Kulinda mazingira mara nyingi najitahidi kupunguza taka na kutumia tena zile zinazowezekana. Napendelea kutumia mabegi ya kitambaa badala ya plastiki na pia kuchagua bidhaa zisizo za mzigo mingi ya plastiki. Nyumbani najitahidi kuzima taa na vifaa vinavyotumika umeme bila lazima. Hii ni njia ndogo lakini inakumbusha kuwa kila kitendo kidogo kina maana kwa dunia yetu.

Mara nyingi natumia kompyuta kwa kazi na mawasiliano kwa mfano kuandika ripoti, kupanga ratiba au kutafuta taarifa muhimu mtandaoni Pia napenda kutumia kompyuta kusoma makala, kuona habari au hata kusikiliza muziki na podcast ili kupumzika kidogo Kwa kweli inakuwa kama zana ya kila siku inayo ongoza ufanisi na kunisaidia kuunganishwa na dunia.

Napenda kutembea sahemu zilizotulivu, hasaa karibu na bustani au barabara zenye miti. Kuna raha ya kutembea bila haraka, ukiangalia majani yakicheza na kusikia sauti za mbali za maisha. Mara nyingi, hapo ndipo mawazo yanajipanga yenyewe na moyo unapata nafasi ya kupumua, kama mazungumzo ya kimya, kati yangu na mazingira.

Napendelea zaidi mfumo wa android nimezoea uhuru wake na jinsi unavyo ni ruhusu kupanga simu kwa mitindo wangu mwenyewe. Kuna ile hisia ya kuifanya iwe yako kabisa kuanzia muonekano hadi matumizi ya kila siku labda ni kwa sababu niliuanza nao mapema. Kwa hiyo unanihisi wakawaida kama rafiki niliekua naye pole pole.

Kila jioni kabla ya kulala, mara nyingi na kaa kimya kidogo ni kipumzika au kutafakari kuhusu siku iliyopita. Mara nyingine ni nasoma kitabu au kusikiliza muziki wa taratibu ni kiruhusu akili yangu kupumzika. Mara nyingine hupima kikombe cha chai au kunywa maji kidogo, kisha na shuka kitandani na jisikia tayari kwa usingizi mzuri usiku mzima.

Napendelea kutumia GPS. Hasa ninapokwenda mahali pasipo zoeleka. Inanipa utulivu fulani kujua kuna sauti inanielekeza pole pole. Hata nikikosea njia inanirejesha bila kunilaumu. Lakini mara nyingine napenda ramani ya kawaida. Kwa sababu inanifanya nifikirie zaidi na kuhisi kama ninasoma hadithi za safari yenyewe. Mchanganyiko wa vyote hunifanya nijisikie huru na salama.

Kila asubuhi naanza kwa kuamka taratibu bila kukimbizana na mda, na chukua pumzi chache nikiwa bado kitandani, halafu na nyanyuka na kunywa maji, maranyingi nafanya maandalizi madogo, labda chae au kahawa, nikitezama mwanga au jua ukiingia. Huo mda mfupi hunisaidia kupanga mawazo na kuanza siku nikiwa mtulivu na tayari.

Kwa upande wa mpira wa miguu, napenda timu inayocheza kwa mshikamano na nidhamu zaidi kuliko majina makubwa tu. Timu yangu, ninayopenda huwa ni ile inayopigana hadi dakika ya mwisho, ina heshima kwa mashabiki wake, na ina mtindo wa kucheza unaovutia macho, pasi za haraka, ushirikiano, na kupambana bila kukata tama. Zaidi ya ushindi, hunivutia kuona timu ikipewa mwelekeo mzuri wa kocha, ikikuwa hatua kwa hatua. Hapo ndipo mpira unakuwa si mchezo tu, bali hadithi ya juhudi na matumaini.

Rafiki yangu wakaribu zaidi ni mtu ambaye hunijua hata kabla sijasema tumepitia mengi pamoja, furaha, changamoto na zile nyakati za kimia ambazo hazihitaji maelezo. Kina choniguza zaidi ni waminifu wake Ananiambia ukweli hata unapohuma kidogo Lakini kwa upendo nikikumbuka safari yetu Najifunza kuwa urafiki wakweli siku husu kuwa pamoja kila wakati Bali kuwa tayari wakati wowote.

Kwa kweli, kusubiri kwenye mstari, hunifanya na jisikia mchanga nyiko wa subira na mawazo. Wakati mwingine, nachukulia kama nafasi ya kupumua, kuangalia watu, au kujitafakari kidogo kimya kimya. Ila, ikichukua muda mrefu sana, unahisi ile ahamu ya mambo ya enda haraka, lakini kujikumbusha kuwa kila mtu yuko hapo kwa sababu yake. Mwishowe na jifunza kuvumilia na kuwacha haraka ya maisha ipungue kidogo.

Kwa upande wa kazi na masomo yangu, nimekuwa nikijikita zaidi katika kujifunza kwa vitendo na kukuza ujuzi unaonisaidia kutatua matatizo halisi. Nimepita kwenye hatua za kujifunza darasani, lakini mengi nimeyapata kupitia kufanya, kuuliza na kukosea kidogo kidogo. Kazi imenifundisha nidhamu na uvumilivu huku masomo yakinipa msingi wa kufikiri kwa kina. Nikitazama nyuma naona safari yenye changamoto lakini pia yenye kukoma na kujitambua zaidi.

Ndiyo, napenda kujaribu kazi mpya, hasa zile zinazonitoa nje ya eneo langu la faraja. Kila kazi mpya hunipa hisia ya mwanzo upya, kama kufungua ukurasa mpya maishani, nakumbuka mara ya kwanza, nilipojaribu jambo tofauti, nikiwa na hofu kidogo, lakini pia msisimuko, mwishowe, najua hata nisipofanikiwa mara moja, Kuna somo ninalobeba na hilo hunijenga zaidi.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

Wikendi inakuja, nifanye nini siku ya jumamosi, labda niende sokoni kununua mahitaji ya nyumbani, au nipumzike tu nyumbani, nikisoma kitabu. Nina kitabu kimoja sijasoma tangu wiki iliopita, familia wangesema twende ziara kwa bibi, hatujamwona kwa muda, hiyo ni wazo zuri. Tutachukua zawadi kidogo, labda matunda au mkate, na then tutafurahia muda pamoja, lakini naomba tupumzike pia, tumekua na kazi nyingi, nitaweza mpango mzuri, tulidhike wote.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

Leo lazima niende kutembea, nimekaa sana nyumbani wiki hii, mwili wangu unahitaji mzozo Nitakuenda uwanjani karibu na nyumba, kuna njia nzuri ya kutembea huko, ina miti mingi, nitachukua maji, nisikauke Labda nitakutana na jirani zangu, tunaweza kutembea pamoja, mazoezi ni muhimu kwa afya ya moyo na mwili mzima Nilijaribu kwenda asubuhi lakini sikuamka mapema Nadhani jioni ni wakati mzuri zaidi kwangu Nitafanya hivi wiki mzima Nitengeneze tabia mzuri.